Nimepokea mafunzo nyingi ya kazi ila kuna mafunzo ya ziada ambayo tulipewa mwaka mmoja uliopita na hayo mafunzo yalibadlisha maisha yangu sana. Yalikuwa mafunzo ya kutufunza jinsi ya kuongeza ubora kazini na ili tufungue macho sana. Kitu ambacho kilinifanya nikaelewa zaidi yalitufunza jinsi ya kujiwasilisha kazi ama kufanya wasilisho kazini pia tulifunzwa jinsi ya kuwa viongozi wazuri kazini na wakati mtu unataka kuwa kiongozi bora lazima uweze kujieleza vizuri kwa hiyo ni kitu ambayo ilinisaidia sana kwa sababu muda mwingi mimi huwa nilikuwa na changamoto kubwa ikifika wakati wa kujieleza sana sana kama ni kujieleza moja kwa moja mbele ya wafanyikazi wenzangu kwa hiyo ni kitu ambayo kimenisaidia sana kwa sasa hivi. Nikona uwezo wa kujieleza vizuri bila shida yoyote na nikaeleweka. Na pia imeniletea heshima kubwa sana pale kazini. Kwa sababu wenzangu wanaona kwamba ya ni kweli. Mimi ni kiongozi mzuri pale kazini.